Mimi hupendelea kufanya kazi na wengine kwa sababu ya ushirikiano, kubadilisha na mawazo na kujifunza kutoka kwa wenzangu. Kazi ya pamoja huleta nguvu ya pamoja, huongeza ubunifu na hujenga mshikamano. Ingawa kuna wakati kazi ya pekee hukusaidia kuzingatia zaidi, namini kuwa kazi ya pamoja huleta matokeo bora na huimarisha uhusiano wa kijamii na kihisia.